Kwa mimi mtaa wangu naupendea kwa drama, una drama sana, wambea wengi, na niwacheshi pia, na ni watu ambao wanapenda burudani kwa wingi, na michezo pia.